Kwanza kabisa, ili niwatie moyo mwenzangu huwa nawashauri kwa upole na kuwahusia kuwa hawatakiwi kukata tamaa, vile vile kuwatolea mifano hai ambayo inaonyeshia baadhi ya watu ambao walikutana na hali kama yao, lakini wakaweza kuimarika, wakaweza kuupiga kazi na kutokata tamaa na hatimaya wameweza kufanikiwa zaidi, hivyo nawausia kwa kutumia mifano hai ambao wengine washawahi kukumbana na kitu kama hicho.

Ndiyo napenda kulima bustani, hasa napenda kulima katika bustani za mboga mboga kama vile mchicha, chainizi, sukuma wiki laki ni vili vile hata kwenye bustani za maua ni nzuri pia kwa sababu maua na leta mvuto na manikano sa izaidini na vili vile hata pia katika bustani za mimea mbalimbali, miti ya matunda na kathalika vili vile napenda kulima katika bustani.

Chumba nachokipenda zaidi inakuwaga ni sebule, kwa sababu sebule ndio inakuwa ina vitu vingi ndani, na kuwa na tv, unaeza ukaangalia thamthilia mbali mbali. Vyumba, wengine wanasema ni shughuli gani nazofanya, shughuli nazopenda kuzifanya pale ni shughuli za kuangalia runinga, lakini shughuli za kupumzika, kutokana kuna makochi, na vile vile hata kula, kuna sehemu ya kulia chakula.